Ndiyo, napenda kupika. Hasa, chakula cha Kiswahili na vyakula vya kimataifa. Kupika, hunipa furaha, ubunifu na nafasi ya kujaribu ladha mpya. Napenda kuandaa vyakula vinavyopendwa na familia na marafiki. Kwani hunisaidia kujenga mahusiano na kushirikiana na na kushirikiana katika furaha ya chakula. Kupika pia, ni njia nzuri ya kupumzika au kujiburudisha. Na kufundisha uvumilivu, kupanga vizuri na kutumia rasimali kwa.